Mimi ufanya mazoezi sana sana ya kutembea kidogo sa jioni hivi. Ninajipimia muda, ninaenda kwenye chim saa ingine pia baada ya kazi. Naenda kidogo, ninainua zire chuma najaribu kimbia mbio ama kutembea kwa muda flani.

Mimi napenda harufu sana ya chakula kitamu ambaye inanukia unona ni mimi huona ile ya mafiri ya chakura. Ikiridhisha kwenye mapua napia ilnamuli ile ya hamu ya futu. Maranyingi zipendi aruneaini za harufu ya mahua ama manukato maake. Unapata mara nyingi a zile harufu zikichanganyika. Azireti tena ile haswa ya tatami ya manukato. Lakini ndia ya harufu ya cha kula inanabaki kikiwa ile ile. Sarazana wakati wa maakuli ama saasaba pale mchana. Utapata kila mtu anapikia na ile harufu ikichangayika kwa hewa. Inapendeza kukunini wakati ambapo mtu anaeza kuinusia. Mimi sansana ukumbuka wakati ambapo wakati ya mbapo ninahisi zile cha harufu ya chakura aswa. Harufu ya kitu kama japati ama pilau pale. Ninapata ingine, ninahisi tuile hamu ya kutaka kuenda. Onataka kuenda kupika chapati leo. Kwa sababu yaninieka hamu ya kukula chapati zile. Mimi huwana sana hiyo arufu ya chapati. Ama ya chakula kingine pale. Ikirithisha sana. Asa hiyo mambo ya kueka mtu. Hamu ya kula.

Leo ikiwa siku ya jumamosi mimi kwa kawaida huwa siamki mapema sana. Kwa hivo leo mimi nimeamka pale saa moja. Wakati ambapo nimeamka kitu kwanza nimefanya ni kuomba. Naomba pale na kunywa kikombe cha maji kunisaidia kuanza siku yangu vyema kisha nikaoga. Wakati ya ambapo nimemaliza kuoga pale aahh nikachukua chai yangu, nikainywa pale. Na silaisi zangu za mkate sijaweza kuenda kazi leo manake leo ni siku ya jumamosi. Mara nyingi siku za jumamosi mimi huwa nyumbani. Leo asubuhi na sikia nahisi akili yangu imetulia. Sina mawazo pale. Kwa ivo najihisi vyema.

Mimi kila jioni kabla ya kulala. Kitu ya kwanza mimi huoga. Kisha nabadilisha yale mavazi yangu. Navaa mavazi ambayo a yamelegea kidogo. Na yako comfortable wakati nina nitakuwa naenda kulala. Kisha mimi hukunywa kikombe cha maziwa. Kikombe cha maji pia nakunywa. Kisha ninaomba na ninaenda kulala.